Barua pepe kwangu sio tu ujumbe wa maandishi ni kama sanduku la barua la kisasa ambalo halijai. Kwa kawaida huwa naangalia barua pepe zangu mara tatu hadi tano kwa siku kulingana na jinsi mambo yalivyo. Asubuhi wakati wa chai, mchana baada ya chakula na jioni kabla ya kupumzika.

Ndio, nishawai kufanya hivyo mara kadhaa. Unajua, kuna ule msisimko wa pekee unapotumia hela yako kununua tikiti ya tukio unalolisubiri kwa hamu. Iwe na tamasha la muziki, mechi ya mpira, au hata onyesho la sanaa. Hivi karibuni, nilikuwa naangalia kwenye kumbukumbu zangu na nikaona tikiti fulani ambazo niliwai nunua. Tikiti za ndege, matukio ya burudani.

Ndio, natumia video sana kwa sababu picha inayocheza na sauti hufikisha ujumbe haraka zaidi kuliko maandishi matupu. Iwe ni kupiga simu ya video na washikaji ili tuonane nyuso zetu, au kutuma klipi fupi ya kueleza jambo fulani kazini, video inaongeza ule mguso wa kibinadamu na hisia. Kwangu mimi, video ni njia bora ya kuziba umbali wa kufanya mazungumzo yawe hai zaidi kana kwamba tuko chumba kimoja.

Kitu cha dhamani zaidi ninachohifadhi ni imani na siri za watu wanaozungumza na mimi kila siku. Najua kuwa mtu anapo niambia jambo la moyo au siri ya biashara yake, amenipa hazina kubwa ambayo haipaswi kuaribu. Hivyo, sanduku langu la dhamani limejaa hadithi, malengo na mawazo ya watu ambao nayalinda kwa umakini mkubwa, ili yasipote au kutumiwa vibaya. Kwangu mimi, mausiano na waminifu ndivyo vitu venye dhamani kuliko dhahabu yoyote ile.

Sina ndege wa kufungwa ndani ya tundu kwa sababu napenda sana kuona viumbe wakiwa huru mitaani na porini. Badala yake huwa nawajengea mazingira ya kirafiki nje. Kama kuweka chombo cha maji au punje za chakula bustanini, ili waje kutembea na kuimba asubui kisha waendelee na safari zao. Kwangu mimi, uzuri wa ndege uko kwenye mbawa zao na sauti zao za asili wanapokuwa juu ya miti, jambo linalolipa amani ya moyo kila ninapowaona.

Jioni napenda kula chakula chepesi lakini chenye ladha ya nyumbani. Kama vile supu ya kuku na mkate wa kukaanga au ugali mdogo na mboga za majani. Baada ya mchana mrefu wa kazi, sipendi kujishindilia sana nahitaji kitu kitacho nituliza tumbo na kunifanya nilale kwa amani. Maranyingi naongeza na kikombe cha chai ya rangi yenye mdalasini ili kupata ule joto la jioni. Huku nikitafakari siku yangu ilivyokuwa.

Mimi ni mtu wa kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Hasa mpira wa miguu na mbio za magari. Kuna msisimuko wa pekee unapotazama timu unayoipenda ikipambana uwanjani. Huku ukiwa umekaa na washikaji na vitafunio pembeni. Ingawa sipatwi na jasho kama wachezaji. Ile presha ya dakika za mwisho inanifanya nijihisi niko sehemu ya mchezo kabisa. Kwangu mimi, michezo ni njia bora ya kuunganisha watu na kupata mada ya kupiga story sana kadhaa. Baada ya filimbi ya mwisho.

Kwa kweli, chakula cha haraka kama chipsi au pizza nakipenda sana pale ninapokua na haraka au nataka tu kujidai kidogo. Ingawa najua sio afya kukila kila siku. Kuna utamu fulani wa kipekee unaopatikana kwenye vile vionjo vyake vya kukaanga ambavyo huwezi kuvipata kwenye chakula cha kawaida. Ni kama zaidi ndogo unajipa baada ya wiki ndefu ya harakati, mradi tu usisahau mboga za majani siku inayofuata.

Kwangu mimi, jambo ladini lenye maana zaidi ni utu na mapenzi kwa jirani, yani ile dhana kwa mba imani yako lazima yonekane kwenye matendeo yako kwa wingine. Haijalishi mtu anasali vipi, kikubwa ni jinsi anavyo wajali wenye shida, anavyo samehe na anavyo eneza amani kwenye jamii yake.

Ndiyo, napenda sana michezo ya video kwa sababu ninjia bora ya kuhama ulimwengu huu na kuingia kwenye matukio mapya ya kusisimua. Napenda zaidi michezo enye hadithi nzuri au ili na itaju kutumia akili kupanga mbingu, binu. Kwani inaniweka vizuri kimawazo na kunipa burudani ya kipekee baada ya kazi.

Hua najitahidi kufanya mazoezi ya angalau mara tatu kwa wiki. Mara nyingi asubuhi na mapema kabla ya kuanza majukumu mengine, napenda zaidi mazoezi mepesi kama kutembea haraka au kukimbia kidogo ili kuuchangamsha mwili na kuifungua akili yangu vizuri. Mazoezi kwangu sio tu kwa ajili ya afya ya mwili, bali ni muda wangu wapekee wa kupata hewa safi na kutafakari mipango yangu ya siku huku nikisikiliza muziki mwanana.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sana. Yani kile kipindi cha alfajiri ambapo dunia bado imetulia na hewa ni safi. Napenda kutumia masaa yale ya kwanza ya subuhi kupanga siku yangu na kufurahia utulivu kabla ya kelele za mchana kuanza Maana hapo ndipo akili yangu inakuwa na nguvu zaidi. Ingawa kuna wakati mambo yana nilazimu kuchelewa kulala, bado ile vibe ya subuhi ni kikombe cha kahawa, ndicho kitu kinachonifanya ni jihisi niko vizuri zaidi.

Siku hizi sisomi gazeti la karatasi mara kwa mara, badala yake nimehamia zaidi kwenye magazeti ya kidigitali kupitia simu yangu. Napenda ile hali ya kupata habari mpya punde tu zinapotokea, badala ya kusubiri hadi kesho ausubuhi nione kile kilichoandikwa jana. Hata hivyo, kuna wakati nakumbuka harufu ya wino na sauti ya karatasi ukizifungua, Hasaa mwishoni mwa wiki ukiwa umepumzika na kikombe cha kahawa. Ni kama utamaduni fulani mtamu ambao haufi kabisa.

Mimi napendelea zaidi tishati kwa sababu ya uhuru na urahisi wake. Hasa nikiwa kwenye hara kati zangu za kawaida au nimepumzika nyumbani. Tishati na nifanya ni jihsi mwepesi na siyo rasmi sana. Jambo ambalo linaendana na tabia yangu ya kupenda mambo ya lio rahisi. Hata hivyo, kuna wakati shati linahitajika ili kuleta ule muonekano waki sure au wakikazi. Lakini nikipata nafasi ya kuchagua, tisha tilaini ndio chaguolangu namba moja kila siku.

Napenda sana kujifunza kwa vitendo na kusikiliza uzoefu wa watu wengine. Maana hapo ndipo maarifa yanapokaa kichwani vizuri. Mara nyingi, mimi ni mtu wa YouTube na podcasti. Napenda kuona jinsi kitu kinavyofanya au sikiliza mtaalamu akielezea jambo kwa lugha rahisi wakati mimi nafanya mambo mengine.

Katika kushugulikia wateja, siri yangu kubwa ni kusikiliza kwa makini na kwa uvumilivu kabla sijatoa jibu au suluhisho. Na mchukulia kila mteja kama binadamu mwenzangu mwenye uhitaji. Hivyo natumia lugha ya staha, tabasamu na unye nyekevu ili kumfanya ajihisi kuthaminiwa na kueleweka. Lengolangu siku zote ni kuakikisha mtu ana ondoka akiwa na furaha na amerithika.

Huwa na jitahidi kunywa angalau litambili mpaka tatu za maji kila siku. Ingawa wakati mwingine nasahau mpaka pale kiu ina pobisha hodi, nimejijengea tabia ya kunywa na chupa yangu ya maji karibu mda wote. Iwe ni kokazini au ni mepumzika. Ili kuhakikisha mwili unabaki na nguvu na akili na changamuka. Kunywa majimengi kuna nifanya nijihisi mwepesi na nisiri yangu kubwa ya kuepuka maumivu ya kichwa na uchovu usio na lazima unapofika mda wa jioni.

Kutoka dirishani kwangu, naona mandhari tulivu ya mtaa wenye miti mingi na harakati za watu wanaopita kuenda kwenye shughuli zao. Kuna mti mkubwa wa mwembe upande wa kulia ambapo ndege hupenda kusanyika asubuhi na kuleta kelele fulani nzuri za asili zinazoniamsha. Kwa mbali, naona paa za nyumba nyingine na barabara ndogo ambayo jioni hupambwa na taa za mitaani. Jambo linaloleta mwanga fulani wa kuvutia na kunifanya nitulie ninatafakari siku yangu ilivyokuwa.

Ndiyo, napenda kula samaki. Hasa akiwa amepunguzwa maji vizuri na kukaangwa kawa mkavu au akapikwa kwenye mchuzi mzito wa nazi. Kwangu mimi, samaki ni chakula chenye ladha ya kipekee na ni chepesi tumboni. Kilinganisha na nyama nyekundu, hivyo inanifanya nijisikize vizuri baada ya kula. Hakuna kitu kinachozidi utamu wa samaki freshi wa maji baridi au wa baharini, akiwa ameambatana na ugali wa moto na mboga za kienyeji pembeni.

Njia yangu kuu ya kupumzika ni kutafuta utulivu wa asili. Mara nyingi kwa kukaa bustanini au sehemu yenye upepo mwanana huku nikisikiliza muziki wa taratibu. Napenda pia kupata muda wa kusoma kitabu kizuri au kutazama filamu inayonifurahisha. Maana inanisaidia kuiondoa akili yangu kwenye presha za kazi na majukumu ya kila siku. Wakati mwingine, hatua rahisi kama kuwacha simu mbali na kulala kidogo mchana inatosha kabisa kunifanya niamke nikiwa na nguvu mpya na moyo mweupe.

Mimi ni shabiki mkubwa wa mpira wa miguu, na maranyingi huwa nafuatilia sana ligi kuu ya uingereza. Kwa sababu ya ushinda ni wake mkali. Ingawa sina timu moja nilio fungamana nayo, kiasi cha kufa na kupona, napenda sana kuona timu zinazocheza mpira kwa kushambulia na wenye kasi. Kwa ini na nifanya nisisimke mwanzo mbaka mwisho wa mchezo. Pia, huwa siachi kufuatilia mechi za timu yenye, si timu yetu ya taifa na dabi kubwa za hapa nyumbani. Maana lile vibe la mashabiki wa mtaani linaladha yake ya kipekee ambayo huwezi kuipata kwingine.

Rangi ni naipenda zaidi ni blue ya bahari, na yona mara nyingi ni kitazama angani wakati wa mchana kukiwa kwe upe, au nikipata nafasi ya kufiko ukinguni wa maji makubwa. Rangi hii inanipa hisia ya amani, utulivu na uhuru wa hali ya juu, kana kwa mba hakuna mipaka katika kile ni nachoeza kufanya. Pia huwa naifurahiya sana ninapoiona kwenye mavazi mepesi ya asubuhi. Kwani nanifanya nianze siku nikiwa na akili liotulia na inye matumaini.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano kadhaa huku nyuma, hasa mashindano ya mdahalo na ya kuandika insha tulipokuwa shuleni. Nakumbuko ule msisimuko wa kusimama mbele ya watu kutetea hoja zako kwa nguvu. Huku moyo ukienda mbio kwa hufo ya kukosea, lakini pia ukiwa na hamu ya ushindi. Ingawa siku zote hatukuwa washindi wa kwanza, uzoefu ule ulinifunza kujiamini, kufikiri haraka na jinsi ya kukubali matokeo huku ukiwa umejifunza kitu kipya kutoka kwa wapinzani wako.

Napenda zaidi kusoma vitabu vya wasifu na vile vya kujisafiri. Kuna kitu cha kipekee na kipata na unaposoma simuzi ya maisha ya mtu mwingine. Unagundua kuwa hata watu mashuhuri walipitia changamoto kama zitu. Na hiyo inanipa hamasa sana. Pia napenda vitabu vina viofundisha saikolojia na jinsi ya kuishi vizuri na watu kwani vina nisaidia kuelewa ulimwengu kwa upana zaidi na kunifanya niwe mtubora kila siku.

Siku za mvua, kwangu ni siku za utulivu na kutafakari. Huwa napenda kubaki ndani nikisikiliza sauti ya matone ya mvua yanavyo gonga paa. Sauti hiyo inituliza sana akili. Mara nyingi mimi utumia muda huo kupika kitu cha moto, kama chai ya mdalasini au supu, na kukaa sebuleni nikitazama filamu au kusoma kitabu ambacho nilikuwa nimekiacha nusu. Kuna ile hali ya faraja inayokuja na baridi ya nje ukiwa umefunikwa na shuka zito au sueta. Hiki kufanya ujihisi uko salama na mwenye amani.

Siku hizi siendi maktabani, mara kwa mara kama zamani, labda mara moja au mbili kwa mwezi. Kwa sasa, maktaba kubwa nilionayo ipo kiganjani mwangu kupitia intaneti. Hivyo nakimbilia huko mara nyingi zaidi kupata habari za haraka. Hata hivyo, bado napenda kutembelea maktaba ya jengo la zamani mtaani kwetu pale ninapotaka utulivu wa hali ya juu ambayo siezi kuupata nyumbani.

Kila siku, njia yangu kuu ya usafiri ni usafiri wa uma, hasaa yale ya mabasi ya haraka au daladala. Napenda kuitumia njia hii kwa sababu inanipa fursa ya kuiona jamii yangu katika uwasilia wake, kusikiliza story za watu, kuona harakati za mjini, na hata kupata muda wa kusikiliza podcasti nikiwa njiani.

Ndio, napenda sana maua. Hasaa yale yenye rangi angavu na harufu mzuri ya asili kama waridi au yasmini. Kwangu mimi, maua ni alama ya uzuri na matumaini. Yana uwezo wa kubadilisha muonekano wa chumba au bustani na kuifanya iwe na uchangamfu wa kipekee. Napenda pia ile hali ya kuyaona mauwa ya kichana asubuhi yakiwa na umande. Kwani inanikumbusha kuwa kila siku ni fursa mpya ya kuanza upya kwa uzuri na utulivu.

Njia yangu kuu ya kushughulikia udhaifu kazini ni kukubali kwanza na kisha kutafuta msaada au mafunzo. Badala ya kuficha kile nisichokijua, huwa niko wazi kwa wenzangu na kuwaambia, hapa sijabobea, naomba unielekeze. Hii inanisaidia kujifunza haraka na kuepuka makosa makubwa. Pia, huwa najitahidi kutumia vifaa au mbinu zinazoziba mapengo yangu. Kwa mfano, kama udhaifu wangu ni kusahau ratiba, basi natumia teknolojia ya reminders kwa ukali sana ili kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa.

Ndio, napenda sana kuogelea. Ingawa mimi si mtaalamu sana wa mashindano, Kwangu mimi kuingia kwenye maji ninjia kipekee ya kuufanya mwili upumzike na akili itulie kabisa. Hasa baada ya wiki ndefu au ya harakati, kuna ule uhuru naoupata unapokuwa ndani ya maji. Unajiisi mwepesi na mbali na kelele zote za duniani. Pia, ni mazoezi mazuri sana yanayouchangamsha mwili mzima bila kusababisha uchovu ule wakuumiza viungo kama kukimbia.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Ingawa nafanya hivyo kiwango kidogo cha nyumbani. Kuna kitu kinanipa amani sana ninapoguza udongo na kupanda mbengu kisha kuona zikichipua na kuwa kijani. Kwangu mimi, bustani ni sehemu ya tiba ule muda unaotumia kupunguza majani au kumwagilia maji jioni unanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuungana na asili.

Ninapo kutana na kazi za dharura, mimi huwanza kwa kupumua kwanza na kutulia ili nisi paniki maana hofu hupunguza ufanisi. Hatua inayofuata ni kuangalia haraka ratibayangu na kueka kando mambo yote ya siyo ya lazima kwa wakati huo, ili nishugulikie hiyo dharura kwa umakini mkubwa. Na amini katika kufanya kazi moja kwa wakati moja kwa nguvu zote.

Kitabu ni nachokipenda zaidi ni The Alchemist, Chapaule Coelio. Ni hadithi rahisi lakini yenye mafunzo mazito kuhusu kijana na anayesafiri mbali kutafuta hazina. Lakini mwisho wa siku anagundua kwa hazina ya kweli ilikuwa ndani yake na katika safari yenyewe. Kila ni niko kisoma kina nikumbushe umuhimu wa kufuata ndoto zangu na kusikiliza sauti ya moyo wangu. Haota pale mambo ya napone kana kuwa magumu.

Ndiyo, napenda sana kunywa maziwa. Hasaa yale ya moto wakati wa asubui au siku kabla ya kulala. Kwangu mimi, glasi ya maziwa inaladha fulani ya farajani na inisaidia sana kupata usingizi mnono na uliotulia. Pia, maziwa ni kitu ambacho na kitumia sana kwenye vinywaji vingine. Siwezi kufurahiya chai yangu ya rangi au kahawa kama sijaeka maziwa kidogo ili kuleta ule unyororo na utamu wa kipekee.

Ndiyo, mimi ni mtu wakuhai kila wakati. Spendi kabisa ile hali ya kukimbizana na mda au kufika mahali nikiwa na hema na kuomba radhi kwa kuchelewa. Inanivurugia utulivu wangu wa akili. Huwa na jitaidi kufika daika chache kabla ya muda uliopangwa ili nipate nafasi ya kutulia, kujipanga na kuanza jambo langu nikiwa na amani.

Huwa najitahidi kuenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Kwa kawaida ikiwa ni siku ya mapumziko ya mwisho wa juma, kwangu mimi kuenda huko ni zaidi ya utaratibu tu. Ni muda wa kipekee wakueka kando kelele za dunia na kutafuta utulivu wa kiroho. Ni sehemu ambayo inanikumbusha kuwa na shukrani kwa baraka ndogo ndogo ninazopata na inanipa nguvu mpya ya kukabiliana na wiki inayofuata nikiwa na mtazamo chanya.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Kwangu mimi, historia ni kama ramani inayotuonyesha tulipotoka ili tuelewe vizuri hapa tuliponasa na kule tunakoelekea. Huwa nisisimika sana ni kisoma kuhusu himaya za kale, harakati za okombozi au hata asili ya tamaduni zetu za kiafrika. Inanifurahisha kuona jinsi maamuzi yaliofanywa na watu mamia ya miaka iliyopita bado yanaguza maisha yetu ya leo.

Kusema kweli, napenda vyote viwili, lakini kila moja kina nafasi ya kipekee kwangu. Kusoma ni kama kufungua mlango wa ulimwengu na mtu mwingine, inaniruhusu kupata maarifa, kusafiri bila tiketi, na kuelewa mawazo ya watu tofauti. Lakini kuandika, ndiko kuna nikamilisha zaidi. Kuandika kuna nipa nafasi ya kutuoa yale yalio moyoni mwangu, kupanga mawazo yaliyovurugika na kuacha alama yangu kidogo duniani.

Kazi ikienda mbele, ningependa sana kupata mafunzo zaidi ya uongozi na usimamizi wa watu. Na amini kuwa ufundi wa kazi peke hautoshi, unahitaji kujua jinsi ya kuwaamisha wenzako, kutatua migogoro kwa busara na kuongoza timu kuelekea lengo moja bila kuleta msongo wa mawazo.

Ndiyo, natumia simu yangu kununua vitu mara nyingi sana. Ni rahisi na inaniokoa muda mwingi. Hasa kwa vitu vidogo vidogo kama vifurushi vya interneti, kulipia umeme, au hata kuagiza chakula ninapokuwa nimechoka kupika. Pia, sikuhizi huduma za fedha kwa njia ya simu zimekua salama na zinapatikana kila mahali. Kuanzia sokoni hadi kwenye maduka makubwa. Hivyo sihitaji tena kubeba pesa taslimu nyingi mfukoni.

Hua naenda sinema mara chache sana, labda mara moja kila baada ya miezi mitatu. Kwa kawaida naenda pale tu kunapokuwa na filamu kubwa ambayo imepigiwa debe sana au ili inahitaji kuonekana kwenye kioo kikubwa ili ufuraiye mandhari yake vizuri. Ingawa sinema inamsisimiko wake, hasa ule mlio asauti na popcorni, mara nyingi na pendelea zaidi kutazama filamu nikiwa nyumbani kwangu.

Mfanyi biashara bora zaidi kwangu siyo tuu yule mwenye pesa nyingi, bali ni ule mwenye uwezo wa kutatua matatizo ya watu na kutua huduma bora hata katika nyakatingumu. Mfanyi biashara wa kweili ni ule anayelewa kuwa biashara ni mahusiano. Anajua jinsi ya kusikilizo watejawake, anawaminifu siyo umba na anauwezo wa kubadilika wa kulingana na mabadiliko ya soko na teknolojia.

Mimi, ninaichukulia tathmini ya kazi kama fursa ya kujitazama kwenye kioo. Ingawa mara nyingi inaleta kauoga fulani moyoni, maana hakuna binadamu anayependa kuambiwa mapungufu yake. Nimejifunza kuwa ni njia bora zaidi ya kukua. Inanisaidi ya kujua kama jitihada zangu zinaonekana na pia kunipa mwelekeo wa wapi niongeze nguvu. Bila tathmini, unaweza kuhisi unafanya vizuri kumbe unapoteza muda kwenye mambo yasionatija kwa kampuni au kwako binafsi.

Mimi napenda sana kufanya manunuzi sokoni. Hasa yale masoko makubwa ya wazi. Kuna kitu cha kipekee kuhusu msisimiko wa sokoni. Kelele za wafanya biashara, harufu ya bidhaa mbichi, na ile hali ya kueza kupata vitu vikiwa bado vina hali ya usafi wa shambani. Sokoni pia kunanipa nafasi ya kupiga soga kidogo ya wanawauzaji na hata kufanya yale mazungumzo ya kupunguza bei. Kitu ambacho huwezi kukipata kwenye maduka makubwa.

Kama ilivyo kwa kazi yoyote, changamoto hazikosekani, lakini kubwa zaidi kwangu ni muda kutotosha. Kuna wakati kazi zinakua nyingi kwa mkupuo mmoja na kila mmoja anataka matokeo ya haraka. Jambo ambalo linaweza kuleta msongo mawazo kama usipokuwa makini na mpangilio wako. Changamoto nyingine ni mawasiliano. Wakati mwingine unajikuta unafanya jambo kwa juhudi kubwa, kumbe maelekezo hayakuwa wazi tangu muanzo na kupelekea kwanza upya au kurekebisha sana.

Kwa sasa, nina hamu sana ya kujifunza lugha mpya. Hasaa kifaransa au kireno, inanivutia sana jinsi lugha inayoweza kukufungulia mlango, wakuelewa utamaduni wa watu wengine bila hata kusafiri kufika kwao. Pia, ningependa kuongeza ujuzi wa kupika vyakula vya kimataifa. Natamani siku moja niweze kuandaa mlo kamili wa kigeni jikoni kwangu na uonje kama ule wa mpishi mtaalamu.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya masika. Pale mvua zinapoanza kunyesha na kila mahali kuanza kuwa na rangi kijani kibichi. Kuna ule utulivu wa kipekee unaokuja na sauti ya mvua inayodondoka juu ya paa. Na harufu ya udongo uliolowana ambayo inanifuraisha sana. Majira haya yananifanya nijiskie mwenye amani na ni wakati mzuri wa kukaa ndani kusoma kitabu na kunywa kitu cha moto huku nje kukiwa na hali ya hewa nzuri.

Napenda sana kutumia mda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Hasaa kupitia milo ya pamoja. Hakuna kitu kinachounganisha watu kama kukaa mezani jioni. Kula chakula kizuri na kusimuliana jinsi siku ya kila mmoja ilivyokuwa. Huu ndio wakati ambapo tunacheka, tunashauriana na kuimarisha vifungo vyetu bila haraka ya majukumu ya kazi.

Mimi huwa nafuatilia zaidi mifireji ya makala. Huwa napenda sana kuona jinsi ulimwegu wetu, ulivyo na maajabu. Kwanzia maisha ya wanyama, muituni, hadi uvumbuzi wa kisayansi. Inanisaidia kupanua upeo wangu wa umaarifa nikiwa nimepumzika kochi. Pia huwa sikosi kufuatilia mifireji ya habari za kimataifa na za ndani. Ili nijue nini kinaendelea duniani?

Mimi ni mpenzi mkubwa wa mbwa, nawapenda kwa sababu ya uaminifu wao usio na mipaka na jinsi wanavyoweza kusoma hisia za binadamu. Ukirudi nyumbani umechoka, mbwa atakukaribisha kwa furaha sana kwamba haukuwepo kwa mwaka nzima, na hilo linatia moyo sana. Pia navutiwa sana na ndege, hasa wale wenye rangi nzuri na sauti tamu za asubuhi.

Kusema kweli, napenda sana wazo la kupanda milima. Ingawa miguu yangu huwa inaanza kulalamika nikiwa katikati ya safari, Kwangu mimi, kupanda milima ni kama kipimo cha uvumilivu wa akili na mwili. Kuna ile hisia ya kipekee unapofika kileleni na kutazama ulimwengu ukiwa nchi yako. Kila kitu kinaonekana kidogo na shida zako zote zinaonekana kama hazina uzito tena.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha zaidi ni ya wakati nilipokuwa mdogo na kupotea katikati ya umati mkubwa wa watu sokoni. Na kumbuka niliachia mkono wa mzazi wangu kwa sekunde chache tu ili nitazame kitu cha kuvutia. Na nilipo geuka, siku waona tena. Ile hisia kuona migu ya watu wengi kipita bila kuona uso unaojia ili nitisha sana. Dunia ili onekana kubwa na yenye kutisha gafla.

Tukio muhimu zaidi maisha ni mwangu ilikuwa ni siku niliopata kazi yangu ya kwanza ya maana. Na kumbuka vizuri ile simu ilioniarifu kuwa ni mefaulu usaili. Ilikuwa ni zaidi ya kupata mshahara. Ilikuwa ni alama ya uhuru na kwanza kujitegemea rasmi kama mtunzima. Siku hiyo ni iisi uzito mkubwa wa majukumu ukishuka mabegani mwangu. Na wakati huo huo ni kaisi msisimuko wa kuanza safari mpya. Ili nifundisha kuwa juhudi na uvimilivu wa miaka mingi ya masomo hatimae vimeza matunda.

Ndio, nimeiona bahari mara nyingi sana. Na kila mara ninapoiona bado napata ule msisimuko kama wa mara ya kwanza. Baari ina namna yake ya pekee ya kukunye nyekeza. Unapo simama mbele ya ule ukubo usio na mwisho wa maji. Unaisi jinsi binadamu tulivyo wadogo sana katika ulimwengu huu. Napenda sana sauti ya mawimbi ya yanapogonga, mwamba au mchanga. Ni muzikitosho unayonisaidia kutafakari na kupata utulivu wa akili.

Kitu cha kwanza kabisa ninachofanya nikifungua macho ni kunywa glasi kubwa ya maji. Inanisaidia kuamsha mwili na kuhisi nimechangamka baada ya masaa mengi ya kulala. Baada ya hapo, napenda kukaa kimya kwa dakika chache tu bila kuguza simu ili kupanga mawazo yangu ya kushukuru kwa siku mpya. Kisha, mimi ni muumini wa kufanya mazoezi mepesi ya kunyosha vivungo.

Naishi kwenye mtaa wenye mchanganyiko wa utulivu na uchangamfu kidogo. Sio katikati ya mji, kiasi chakuwa na kelele za magari saa azote. Lakini pia sio mbali sana kiasi chakushindwa kufika kwenye huduma muhimu kwa masoko au maduka makubwa. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu mahali hapa ni ujirani. Kuna hali fulani ya kujuana, unaweza kupita njiani ukasubiriwa na salamu za tabasamu. Na watoto wakicheza mtaani jioni kunaleta ile hisia maisha halisi ya jamii.

Nilipokuwa mtoto, nilikuwa napenda sana kucheza nje na marafiki zangu. Hasa michezo ya kukimbizana na kujificha. Tulikuwa na uwezo wa kutumia kitu chochote kuwa kichezeo. Kuanzia kutengeneza magari ya mabati au miti, hadi kuchora ramani za nyumba kwenye mchanga. Yale yalikuwa maisha ya uhuru sana ambapo changamoto kubwa ilikuwa ni kuitwa ndani na wazazi wakati wa chakula cha jioni ulipofika.

Mimi napenda kuandaa ripoti zangu kwa kufuata utaratibu wa urahisi na ukweli. Kwanza, naanza kwa kukusanya takwimu na maelezo yote muhimu ili nisaidike vitu vya kufikirika. Napenda ripoti iwe na ushahidi na kile kilichofanyika. Baada ya hapo, naitengeneza kuwa mtindo ambao hata mtu mwenye haraka anaweza kuelewa pointi kubwa kwa kutazama tu vichwa vya habari na muhtasari. Sipendi kutumia maneno mengi ya kitaalamu yanayochosha.

Mimi na jitahidi kufanya mambo madogo madogo ambayo ninaamini ya natija kubwa yakifanywa na wengi. Kwanza kabisa, nimepunguza sana matumizi ya mifuko ya plastiki. Huwa natembea na mfuko wangu wakitamba ninapoenda sokoni au dukani ili nisihitaji kuchukua plastiki mpia kila mara. Pia, niko makini sana na matumizi ya nishati nyumbani. Huwa nazima taa na vifaa vyote vya umeme ambavyo haviko kwenye matumizi, na pia na jitaidi kutopoteza maji ovyo ni napofua au kuoga.

Kinywaji ninachokipenda zaidi kuliko vyote ni chai ya rangi yenye viungo. Hasaa ikiwa na tangawizi, mdalasini na iliki. Kuna namna ambavyo harufu ya viungo hivyo vinavyoweza kunifanya nijisikie vizuri na mwenye nguvu ghafla. Hasaa nyakati za asubuhi au kukiwa na ubaridi kidogo, chai kwangu si kinywaji tu ni kama dawa ya utulivu wa akili.

Mimi ni muumini mkubwa waorodha ya majukumu. Kila mwisho wa siku au asubuhi na mapema, lazima niandike mambo yote yanayotakia kufanyika. Bila kuandika, najikuta nasahau mambo madogo ambayo baadaye yanaweza kuleta usumbufu mkubwa. Kisha, natumia mbinu ya kuvipa kipaombele, vile vitu vigumu au muhimu zaidi. Huwa naanza na kazi nayoitaji akili nyingi ya asubuhi nikiwa bado nimechangamka na kuwacha kazi nyepesi nyepesi kama kujibu barua pepe kwa ajili ya mchana.

Ndiyo, nimesafiri kwa ndege mara kadhaa na kila maara ule msisimuko wa wakati ndege inapaa hua hauwishi. Kuna ile hisiya kipeke tumboni wakati unahisi uzito wa mwili ukiongezeka na ghafla unajikuto uko juu ya mawingu. Ni ajabu kidogo kuona jinsi miji mikubwa, milima na mashamba yanavionekana kama vichezeo vidogo ukiwa kule juu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kitu cha kwanza ninachofanya ni kuwacha kila kitu kinachohusiana na kazi. Ikiwemo kueka simu pembeni kwa mda. Napenda sana kutumia muda huo kupata mlo mzuri na tulivu. Ninaamini kuwa kula kwa haraka ukiwa bado unatazama kioo cha kompyuta hakupi mwili nafasi ya kupumzika kweli. Hivyo mimi huchagua kukaa sehemu tofauti kabisa na pale ninapofanyia kazi.

Kusema kweli, wasilisho kwangu ni mchanganyiko wa msisimuko na wasiwasi kiasi. Kwa upande mmoja, nahisi vizuri kupata fursa ya kuelezea mawazo yangu na kuona watu wengine wakielewa kile ninachokiamini, lakini kwa upande mwingine, ni binadamu tu kuwa na ile tumbo joto kabla ya kuanza. Ukifikiria kama utaweza kufikisha ujumbe wako vizuri na kama wasikilizaji wataupokea kwa usahihi.

Lengo langu kubwa la muda mrefu ni kuwa kiongozi na mshauri anayeaminika katika fani yangu. Sipendi tu kufanya kazi na kumaliza majukumu yangu ya kila siku. Natamani kufika mahali ambapo uzoefu na ujuzi nilioupata unaweza kusaidia wengine. Asaa wale wanauchipukia. Ili waweze kufanikiwa kwa haraka na ufanisi zaidi. Pia natamani kuwacha alama ya mabadiliko chanya kwenye taasisi ninayofanyia kazi.

Kusema kweli, napenda sana kuimba, lakini mara nyingi nafanya hivyo nikiwa peke yangu. Hasa bafuni au nikiwa nafanya kazi za nyumbani. Sauti yangu inaweza isiwe ya kumpiku mwana mziki yoyote mkubwa, lakini kuimba kuna nipa furaha ya ajabu na kunisaidia kutoa msongo wa mawazo. Kuna namna ambavyo mziki unavyoweza kubadilisha hisia zako. Mukiwa na huzuni, wimbo fulani unaweza kukufariji. Na ukiwa na furaha, kuimba kunafanya ile furahi iongezeke maradufu.

Kati ya nyama zote, mimi ni mpenzi mkubwa wa nyama ya mbuzi. Hasa ikiwa imechomwa vizuri. Kuna latha fulani ya kipekee na harufu inayovutia sana kwenye nyama ya mbuzi ambayo sijapata kwenye nyama nyingine. Huwa naifurahia zaidi ikiwa na kachumbari, pembeni na ndizi choma au ugali wa moto.

Hakika, napenda sana kucheza na watoto. Kuna kitu cha kipekee kuhusu nishati na ukweli wao ambacho, kinanifanya ni jihisi kijana kila mara ni napokuwa nao. Watoto wana uwezo wakuona maajabu katika mambo madogo sana. Kama vile mdudu anayetambaa au ndege anayeruka. Na hiyo inanikumbusha kuthamini vitu vidogo maishani. Napenda zaidi kucheza nao michezo inayochochea ubunifu. Kama kuchora au kusimulia hadithi za kusisimua.

Kumbukumbu, yangu nzuri, zaidi ya utotoni ni sherehe za siku kuu nyumbani kwetu. Hasaa wakati wa krismasi au mwaka mpya, nakumbuka harufu ya kipekee ya vyakula vilivyokuwa vikipikwa. Kama pilau na kuku, na ile hali ya msisimuko ya kupata nguo mpya, ambazo tulikuwa tunazitunza kwa uangalifu mkubwa mpaka siku ifike. Lakini zaidi ya chakula na zawadi, kilichonifanya kumbukumbu hiyo, iwe tamu zaidi ni kukusanyika kwa ndugu na jama.

Mimi napenda sana filamu za kusisimuwa zenye mafumbo. Zile ambazo zinakulazimu utumie akili kufikiria na kujaribu kubashiri nini kitatokea mbeleni. Halafu mwisho wa siku inatokea kitu ambacho hukuwa umekitegemea kabisa. Inanifuraisha sana kuona jinsi mwandishi anavyoweza kuunganisha matukio madogo madogo na kuunda picha kubwa ya kushangaza.

Hakika, napenda sana kuenda pwani. Kwangu mimi, hakuna sehemu nyingine inayoweza kunipa utulivu wa akili kama bahari. Ile sauti ya mawimbi yanayopogonga, mwambao na upepo. Upepo mwanana mwenye harufu ya chumvi inanifanya nihisi kama matatizo yangu yote yamechukuliwa na maji. Napenda sana kutembea kwenye mchanga mweupe asubuhi na mapema au jioni wakati jua linazama.

Moja ya chakula cha kigeni kilichoniacha na kumbukumbu nzuri ni sushi kutoka Japani. Mara ya kwanza kukiona, nilikuwa na wasiwasi kidogo kuhusu wazo la kula samaki mbichi. Lakini nilipoonja, nilishangazwa na jinsi kilivyo kitamu na safi. Changanyiko wa mchele uliopikwa kwa siki, mboga mboga na ile ladhaa kali ya wasabi inafanya kiwe kitu cha kipekee sana. Pia nimewahi kujaribu pizza halisi ya kiitaliano. Ni tofauti na hiki pizza tunazozizoea mtaani. Inaladhaa ya asili na nyanya na jibini la mozarela ambalo linayeyuka mdomoni.

Kusema kweli, kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kupiga pasi nguo. Ingawa napenda kuonekana nadhifu, ule mchakato wa kusimama kwa muda mrefu ukihangaika na mikunjo ya mashati, asaa kwenye kola na mikono, huo unanishinda uvumilivu. Ni kazi inayohitaji umakini mwingi na haraka na haina haraka, jambo ambalo wakati mwingine inachosha akili.

Mara nyingi asubuhi yangu hainoi bila kikombe cha chai ya moto au kahawa. Ikiambatana na kitu chepesi kama mkate uliopakwa siagi au mayai ya kukaanga. Mimi si muumini wa milo mizito wa asubuhi na mapema. Napendelea kitu ambacho kitanipa nguvu ya kuanza siku bila kunifanya nijisikie mzito au mvivu. Wakati mwingine nikitaka kubadilisha ladha napenda kula matunda kama ndizi au kusema kweli bakuli la uji wa ngano ya au ulele.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mstari ni mthiani wa subira kwangu. Sipendi kabisa kuhisi kama muda wangu unapotea nikiwa nimesimama sehemu moja bila kufanya lolote la maana. Iwe ni benki, supermarket au kituo chabasi. Ule mchakato wa kusongea hatua moja moja, unaweza kunifanya nianze kukosa amani. Hasa kama ni namambo mengine mingi ya kufanya.

Hakika, napenda sana kuoga kwa maji ya moto. Asa baada ya siku ndefu ya yenye kuchosha, kuna namna ambavyo maji ya moto ya navyoweza kulegeza misuli iliokaza na kuondoa uchovu ya mwili nzima kwa haraka sana. Kwangu mimi, kuoga kwa maji ya moto ni kama tiba ya kisaikolojia. Ina kusaidia kutulia na kujianda kwa ajili ya usingizi nzuri wa kuanza asubuhi kwa uchangamfu.

Wakati wa likizo, kipao mbele changu cha kwanza ni kuzima kabisa mfumo wa kazi na kuruhusu mwili wa na akili kupato utulivu wa hali ya juu. Mimi hujistawisha kwa kubadilisha mazingira kabisa. Napenda kusafiri kuenda sehemu yenye asili nyingi kama vijijini au sehemu zenye miti na bustani, ambapo naweza kusikia sauti za ndege badala ya kelele za magari.

Mimi ni shabiki mkubo wa GPS. Hasaa kwa sababu ya urahisi wake na uwezo wa kunipa taarifa za papo hapo kuhusu foleni au njia za mkato. Kuna amani fulani unayopato unaposikia ile sauti ikikuambia, geuka kulia baada ya mita mia tano. Inakuepusha na uwezekano wa kupotea na kupoteza muda. Hasaa ukiwa kwenye mji ugeni au ukiwa na haraka. Hata hivyo, kuna wakati najikuta ni kitamani ramani ya karatasi. Ramani ya karatasi inakupa picha kubwa ya ineo zima na inakufanya uelewe mji unavyoonekana kiuhalisia. Tofauti na GPS inayo kulazimu kuangalia kioo kidogo tu.

Uzoefu mmoja wa kushangaza ambao sitausahau ni wakati nilipopotea kwenye mji geni nikiwa safarini. Na badala ya kupata shida, nilijikuta nimealikuwa kwenye sherea ya harusi ya wenyeji nisiyoyajua. Nilikuwa natafta njia ya kurudi hotelini, nikajikuta nimeingia mtaa uliokua na musiki mkubwa na watu wa kicheza. Badala ya kunifukuza, walinikaribisha kwa mikono miwili, wakanipa chakula cha kitamaduni, na nikajikuta nacheza nao usiku kucha.

Ndio, nautumia sana mfumo wa alama za vidole. Kwenye simu yangu na hata baadhi ya vifaa vingine. Kwangu mimi, huu ni urahisi mkubwa badala ya kuhangaika kukumbuka na kuchapa nambari za siri. Au kuandika neno la siri kila mara. Unaguza tu na kifaa kinafunguka papo hapo. Inakuokoa muda na inakupa uhakika kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kuchungulia unachofanya kwa urahisi.

Kwa kawaida, na jitaidi sana kupata angalau masaa saba hadi manane ya usingizi kila siku. Nimegundua kwa mwili na akili yangu hufanya kazi vizuri zaidi nikipata mda huo wa kutosha kupumzika. Nikilala chini ya hapo, asubui inayofuata najikuta na kuwa na uchovu, na kuwa na uchovu, na kosa umakini na wakati mwingine na kuwa na hasira za haraka bila sababu ya msingi.

Mabadiliko kazini huwa nayapokea kwa mtazamo chanya na udadisi badala ya hofu. Badala ya kupambana na hali mpya najaribu kuelewa kwanza kwanini mabadiliko haya yanafanya na yatatusaidia vipi kufikia malengo yetu kwa ufanisi zaidi. Mimi huamini kuwa mabadiliko ni fursa ya kujifunza ujibu mpya ambao nisingeupata kama mambo yangebaki vile vile kila siku.

Hakika, napenda sana hadithi za ajabu na za kusisimua kwa sababu zina niruhusu kusafiri nje ya mipaka ya maisha ya kawaida na kuingia kwenye ulimwengu wa kufikiria. Hadithi hizi huchochea ubunifu wangu na kunifanya nifikirie kuhusu uwezekano wa mambo ambayo bado hayajagundulika. Iwe ni sayansi ya baadae, viumbe vya ajabu au nguvu zisizo kwa kawaida. Kwangu mimi, hadithi hizi ni kama mazoezi ya akili. Zinatukumbusha kua ulimwengu ni mkubwa na umejaa siri nyingi zinazosubiria kusimuliwa. Jambo ambalo huleta msisimuko wa kipeke, kila ni napozisoma au kuzisikiliza.

Study muhimu zaidi kwangu ni mawasiliano ya wazi na uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka na kwa ufanisi. Katika kazi yangu, ni lazima nielewe mahitaji ya watu kwa usahihi na kutoa majibu yanayoeleweka na yenye mantiki. Huku nikitumia fikra tunduizi, kuchanganua mambo magumu. Pia, kuwa na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira na kujifunza vitu vipya kila siku ni siri kubwa ya kufanya kazi vizuri. Kwani ulimwingu unabadilika haraka na maarifa hayana mwisho.

Uzoefu ulionifunza zaidi ni ule wa kufanya kazi kwenye miradi yenye shinikizo kubwa na mda mfupi wa kukamilisha. Ambapo makosa madogo yanaweza kuleta adhari kubwa. Hali hiyo ilinifundisha umuhimu wa kuwa na utulivu katikati ya vurugu. Kupanga vipao mbele kusahihi na kufanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na wenzangu ili kufika lengo moja.

Ndiyo, mimi hupenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yananishirikisha uzoefu wa kweli wa watu wengine ambao siwezi kupata kwenye matangazo rasmi. Iwe ni kabla ya kununuwa bidhaa, kutembelea mgahawa mpya, au kuangalia filamu. Maoni ya watumiaji hunisaidia kufanya maamuzi ya busara na kuepuka majuto. Ingawa wakati mwingine kuona maoni yanayokinzana, kusoma mitazamo tofauti kunanipa picha halisi ya ubora wa kitu na kunanifundisha kuwa makini na mapungufu yanayoweza kujitokeza. Jambo ambalo huniokoa muda na fedha.

Chakula ni nachokipenda zaidi kuliko vyote ni pilau la nyama ya ngombe. Lililo piko kwa viungo asilia na kunukunukia vizuri. Kwangu mimi, pilau si chakula tu, bali ni ishara ya furaha na mijumuiko ya kifamilia. Hasaa linapoliwa na kachumbari pembeni na ndizimbivu. Latha ya mdalasini, karafu na hiliki ikiingia ndani ya mchele na nyama laini huleta mchanganyiko ya kipeke. Ambao unanishibisha na kunikunipa furaya moyo kila wakati ninapukula.

Mimi napendelea zaidi mazingire ya kazi ambayo ni tulivu lakini yenye ushirikiano mkubwa. Ambapo kila mtu anaisi huru kutoa mawazo yake bila hofu. Napenda sehemu iliopangwa vizuri na yenye muanga ya kutosha. Mimi napendelea zaidi mazingira ya kazi ambayo ni tulivu lakini yenye ushirikiano mkubwa. Ambapo kila mtu anaisi huru kutoa mawazo yake bila hufu. Ni kiamini kwa ufanisi mkubwa unatokana na wafanyikazi walio changamuka na wenye furaha. Si walevwalio choka na kusongwao na msongo ya mawazo kila wakati.

Wakati wa mgogoro, hatuwa yangu ya kwanza ni kukaa kimia na kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Ili nieleu pandewa pili bila kuongozo na asira. Mimi huwamini kuwa nibora kusubiri hadi hisia zitulie kabla ya kujaribu kutatua tatizo. Kwani maneno ya nayosemo kwa jazba maranyingi kuleta majeraa kuliko suluhu. Baada ya hali ya kutulia, mimi upenda kuzungumza kwa unyinyikivu ni kilenga kutafuta suluhu ya pamoja. Badala ya kutafuta nani mshindi au nani ana makosa Kwa sababu kudumisha uhusiano mwema ni muhimu zaidi kwangu kuliko kuwa na ushindi wa muda mfupi.

Mimi ni shabiki mkubwa wa mbwa kwa sababu ya uaminifu wao usio na mipaka na jinsi wanavyoweza kuchangamsha nyumba kwa furaha yao. Napenda namna mbwa anavyokulaki kwa msisimko unaporudi nyumbani. Jambo ambalo hukusahaulisha uchovu wa siku nzima na kukufanya uhisi unathaminiwa sana. Ingawa paka wana mvuto wao wa utulivu na uhuru, mimi huvutiwa sana na zaidi na urafiki wa karibu wa mbwa na uwezo wao wa kuwa walinzi na marafiki wa kweli wakucheza nao kila wakati.

Wakati ninapoitaji msaada kazini, mimi huwa siuchelewishi. Badala yake huwa nanyoosha mikono mapema. Kwa mmoja wa wenzangu ninayemuamini au kiongozi wangu. Mimi huamini kuwa kuomba msaada si udhaifu. Bali ni ukomavu wa kuthamini ubora wa kazi kuliko kujiheshimu kishamba. Kabla ya kuuliza, huwa na jitaidi kwanza kufanya utafiti kidogo ili niweze kuuliza swali mahususi. Jambo linalofanya iwe rahisi kwa mwingine kunisaidia bila kupoteza mda mwingi, na hiyo tunamaliza kazi kwa ushirikiano na ufanisi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya ardhi baada ya mvua ya kwanza kunyesha. Inayojulikana kama petrika. Kuna namna ile harufu inavyoleta hali ya upya, utulivu na matumaini. Kana kwamba asili inajisafisha na kwanza maisha mapya. Pia napenda sana harufu ya kahawa iliyokaangwa hivi punde asubui. Harufu hiyo ina nguvu ya ajabu na kuniamsha kiakili na kunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kukabiliana na majukumu ya siku.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa kahawa. Hasaa kutokana na uwezo wake wa kunipa umakini wa haraka na msisimuko wa kuanza siku kwa nguvu. Ingawa naheshimu chai kwa utulivu wake na jinsi inavyofariji wakati wa jioni au ukiwa na mafua ladha nzito ya harufu ya kipekee ya kahawa ndio inavyonivutia zaidi na kunifanya nijiskie mchangamfu wakati wowote ninapohitaji kuongea ufanisi.

Mimi huweka malengo yangu ya kila mwezi kwa kuvunja malengo makubwa ya mwaka kwa vipande vidogo vina vyotekelezeka. Nikizingatia vipa umbele vitatu vikuu ambavyo nina uwakika vitazama tokeo ya maana. Kila mwanzo wa mwezi, mimi hukaa chini na kuandika mambo mahususi ni nayotaka kukamilisha. Kisha na yagawa katika ratiba za kila wiki ili nisijikute nimesongwa na kazi mwishuni mwamwezi.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni utamaduni wa kusaidiana na msisitizo wa ukuwaji wa kila mmoja wetu. Ambapo siishi tu kufanya kazi bali n jifunza wa kitu kipya kila siku. Kuna mazingira yanayokupa nafasi ya kutoa maoni yako na kuona yakifanyiwa kazi. Jambo ambalo linalifanya nijihisi thamani yangu inatambulika na sio tu kama namba nyingine ofisini.

Mimi ni mtu tu wa faraha sana. Hivyo huwa siweki picha zangu mtandaoni. Mara kwa mara, kwa sababu napenda kufurahia matukio yangu bila shinikizo la watu kuniona. Ingawa natambua umuhimu wa mitandao katika kuunganisha watu, napendelea zaidi kuhifadhi kumbukumbu hizo kwenye albamu zangu binafsi au kuzishirikisha na marafiki wa karibu na familia pekee.

Mchezo ni nayopenda zaidi kutazama ni mpira wa miguu. Hasaa kutokana na msisimuko na hisia za kipekea ambazo mchezo huu na unazileta kwa mashabiki dunia nikote. Napenda namna dakika ti sini zinavyoweza kubadilika wakati wowote. Timu inaweza kuwa inapoteza lakini ikipambana na kupata ushindi ndani ya sekunde za mwisho. Jambo ambalo linafundisho vumilivu na matumaini.

Sera ya kampuni ninayoiona kwa muimu zaidi ni ile ya uwazi katika mawasiliano na usawa wa wafanyikazi wote. Ninaamini kuwa mahali pa kazi panapohamasisha kila mtu kutoa maoni yake bila uoga. Na ambapo fursa za kukua zinatolewa kwa haki bila upendeleo. Ndipo ubunifu wa kweli unapochanua. Sera hii inajenga hali na kuaminiana inafanya kila mfanyikazi ya jihisi kuwa yeye ni sehemu ya mafanikio ya kampuni. Jambo linaloongoza juhidi la uaminifu kazini.

Ndiyo, mimi huona ni muhimu sana kupiga kura kwa sababu ni fursa peke ya moja kwa moja niliyonayo ya kuamua nani aniwakilishe na nisera gani ziongoze maisha yetu ya kila siku. Kwangu mimi, kupiga kura si jukumu tu, bali ni sauti yangu katika kuleta mabadiliko ninayo ya tamani kwenye jamii. Iwe ni katika elimu, afya au uchumi. Ni tendo ndogo linalochukua mda mfupi, lakini linaathari za mda mrefu kwa mustakabali wa inchi za vizazi vijavyo. Hivyo huwa spendi kuipoteza fursa hiyo adhimu.

Wakati nikiwa na furaha ya kuwa nyumbani, mimi hupenda zaidi kujishugulisha na mambo madogo yanayonipa utulivu. Kama vile kupika chakula kile ninachokipenda au kusikiliza mziki mzuri, huku nimepumzika kwenye kochi. Huu ndio wakati wangu wa kujichaji upya. Hivyo mara nyingi nitachukua kitabu kizuri na kusoma bila usumbufu. Au nitatumia muda huo kufanya mazungumzo marefu na ya dhati na watu wangu wa karibu.

Mimi huwaiyanisha kazi na maisha binafsi kwa kuweka mipaka madhubuti ya muda. Ambapo nikimaliza saa za kazi, nafunga kompyuta na kuzima taarifa za barua pepe. Ili nijikite kikamilifu kwenye familia na mambo yangu binafsi. Na amini kuwa ili niweze kuwa natija kazini, ni lazima nipate mda kutosha kupumzika, kufanya mazoezi, na kufurahai ya mambo ya nayonipa furaha nje ya ofisi. Siri yangu kubwa ni kutojaribu kuwa shujaa anayefanya kazi saa ishiri na nne bali kuwa mtu mwenye ratiba iliyopango vizuri inayotoa kipaumbele kwa afya ya akili na mahusiano ya kijamii.

Mimi hulinda faragha yangu kwa kuwa muangalifu sana na kile ni nachoshiriki. Nikiepuka kuweka taarifa nyeti kama mahali nilipo au namba zangu za simu hadharani. Pia huwa nina tabia ya kutumia nenosiri tofauti na ngumu kwa kila akaunti. Na kuhakikisha nimefungua ulinzi wa ziada wa hatua mbili ili kuzuia watu wasiyohusika kuingia kwenye akaunti zangu.

Mimi napendelea zaidi viatu vya michezo. Kwa sababu vinachanganyisha faraja ya muonekano wa kisasa. Napenda hisia za kueka kutembea umbali mrefu wa kukimbizana na ratiba za siku bila miguu kuchoka. Na uzuri wa viatu vya michezo ni kwamba unaweza kuzivaa na mavazi mbali mbali na bado ukapendeza.